Jambo la kwanza mtu huweza kuangalia kwenye huu mshirikiano. Kila mtu jambo ambalo analoliweza zaidi. Ukishajua nini mtu anajua zaidi. Ndio utaweza kupanga kazi nzuri ukieka kila mtu mahali ambapo unajua. Ataweza kupanga kazi yake bora zaidi.

Kumbukumbu za utotoni zina mambo mengi, zina furaha, zina zina huzuni kwa sababu mtu hukumbuka utotoni watu uliowapoteza, mambo yaliofanyika mabaya na pia unakumbuka mambo mazuri kama marafiki, wazazi, vitu kama hizi.